Napenda vitu mingi sana kuhusu mtaa wangu. Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni hali ya watu kuwa karibu karibu sana. Unamjua jirani wako, anaweza kusaidia wakati wowote. Mnasalimiana, mnaweza kusaidiana bila shida. Wakati ambapo uko na shida, wewe pia unaweza msaidia. Pia, napenda utulivu wake jioni. Ukimaliza shughuli za mchana. Kunakuwa na amani fulani. Inayokufanya ujisikie nyumbani kweli kweli. Kwa hivyo, mimi napenda sana mtaa wangu kwa sababu ya amani, upendo watu waliyonayo katika mtaa. Usaidizi ambao napata katika jamii pia na urafiki ambapo kila mtu anapeana kwa kila wakati. Pia hiyo shirika kuna kusaidiana, kusaidia watu kwenda shule, kuna mchango za jamii pia. Iko ndani. Kwa hivyo mimi napenda mtaa yangu kwa sababu ya hizo sababu.